Napendelea chakula chenye ladha tamu kidogo na chenye viungo vya wastani kama vile pilau laini kuku wa kupakwa. Sipendi sana chakula tamu kupita kiasi ila nikikuta kimechanganywa na chumvi kidogo au ladha ya viungo kama iliki. Mdalasini au tangawizi huwa kinanifanya nifurahie zaidi.

Kama ningechagua moja ningesema kuku ndio nyama ninayopenda zaidi ni rahisi kupikwa kwa njia nyingi kuchoma kukaanga kupaka au hata kwenye supu na ladha yake hubadilika vizuri kulingana na viungo pia kuku wa kienyeji aliyechomwa na chumvi kitunguu saumu na pilipili ya wastani ni tamu sana.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa njia zinazoleta ukaribu furaha na kumbukumbu nzuri kwa kawaida napopata siku ya mapumziko au nikiwa huru nahakikisha najitenga na shughuli za kazi au simu ili niwe na muda wa kutosha wa kusikiliza na kuzungunmza nao bila kukimbizwa na muda. Mara nyingi tunapika pamoja chakula rahisi tunacheka tukikumbushana hadithi za zamani. Hata kujadili mipango ya baada ya maisha. Kuna wakati tunatazama mmoja kwa mmoja au hata tunacheza michezo ya mezani. Kile kinachoeza kutuleta karibu na kutufanya tujisikie kama timu mmoja.

Programu ninayotumia kila siku kwa simu kwa kweli ni mchanganyiko lakini ile ambayo hauwezi kukosa ni whatsapp pani panawasiliana na familia marafiki na kazi na hata kupata taalifa mbali mbali ni rahisi na haraka karibu kila mtu anaitumia hivyo na kwa njia ya kwanza ya mawasiliano kila siku.

Ndiyo, napenda kucheza na watoto kwa sababu wana furaha asili. Na hawajali sana changamoto za maisha kama watu wazima. Wanacheka kirahisi wana mawazo bunifu. Ni kila kitu kwao kinaweza kuwa mchezo kutoka kurusha mpira. Kuchora hadi kujenga vitu kwa karatasi na vijiti kubadilisha nishati. Na hunifanya nihisi mwepesi kichwani kunikumbusha kuwa maisha hayapaswi kuwa mazito kila wakati.

Mara nyingi wikini napenda kutumia muda kupumzika na kurichaji baada ya wiki yenye shughuli nyingi. Huwa natumia sehemu ya kila siku kupumzika nyumbani kusoma vitabu kutazama movie nzuri. Pia napenda kukutana na familia na marafiki tukicheka kula pamoja na kuenda matembezi mafupi. Wakati mwengine napenda kufanya kitu cha kufurahisha kama kusikiliza muziki. Kujaribu resipe mpya na hata kwenda kwenye sehemu ya burudani. Pia wanapanga wiki ijayo kuenda majukumu yangu ili nisijikinge. Kwa stress,

Napenda aina mbali mbali za filamu, lakini kama nikichagua zile za kwa hindi ngisi, napenda drama, kubahidi na adventure. Drama hunipesa, hunifanya nifikirie maisha ya watu wengine, kushughulikia na changamoto zao, na inanisaidia kuona dunia kwa mtazamo tofauti. Kumbahidi napenda kwa sababu huniburudisha, hunifanya nicheke na kupunguza stress baada ya siku ndefu, adventure hawa hunivutia kwa sababu ya msisimuko, mipaka ushujaa na hadithi za kusisimua zinaeza fanya nihisi sehemu ya tukio hilo.

Ndio nina fanya kazi za nyumbani lakini si zote penda zile zinazofanya nijisikie nimetoa mchango kwa moja kwa moja kwenye nyumba kama kupika kupanga vitu kufua nguo kupunguza mzigo wa familia na kunijifanya nijisikie mchango wangu unathaminiwa taifa kazi zinahitaji muda mrefu au zinazorudiana mara kwa mara kama kuosha viombo na kusafisha bafuni mara ingine napendelea kuziepuka kidogo.

Kata mboga nazo penda zaidi sukuma wiki ni sukuma wiki mchicha na karoti kwa sababu ni rahisi kupikwa zinalatha nzuri wa sasa zinazo pikwa na chumvi kidogo na mafta machache na penda ni nzuri kiafya napenda mboga kama spinach na cabbage sasa zinazo zinapochanganyo kwenye wali ugali au soup.

Mimi huenda mahali paibada kila wiki hasua jumapili lakini pia mara nyingine nikihitaji kutafakari au kutafuta nguvu ya kiroho. Kwa mimi mahali paibada situ sehemu ya kushirikia na jamii. Bali pia ni nafasi ya kupumzika ya kiroho. Kuomba kusoma mandiko na kupata muongozo wa maisha. Mara nyingine pia huwa napenda kuhudhulea huduma malumza familia au sherehe za kiroho.

Ndiyo, naweza kuishi siku moja bila teknoloja ingawa itakuwa changamoto kidogo siku kama hiyo ningeitumia kupumzika, kutafakari, kuzungumza na familia au marafiki uso kwa uso na kufanya shughuli za kawaida kama kupika kusoma kitabu au kutembea nje, kwa teknoloja inaurahisi mkubwa katika mawasiliano, burudani na kazi siku moja bila yake inaweza kuwa fursa nzuri ya kutulia kuunganisha na mazingira moja kwa moja na kupunguza msongo wa mawazo.

Napenda keki zinazokwa na latha tamu kidogo lakini si kupita kiasi na zenye muondo wa kuvutia machoni. Kwa mfano napenda chocolate cake yenye frosting ya cream. Kwa sabubu chocolate uburudisha latha na cream huongeza softness. Pia napenda kiki ya carrot au vanilla wakati zinapikwa vizuri. Nazikiwa na nuts kidogo au si nilaini. Au icing laini. Nakuwa tamu kwa kiasi na pia zenye. Afya kidogo.

Napendelea kuwasiliana na wafanyakazi wangu kwa njia ya heshima, wazi na ushirikiano kwanza napenda kuwa na mazungumzo ya wazi. Kuhakikisha kila mtu anaelewa majukumu yake na matarajio ya kazi, yasaidia kuepuka migongano na changamoto zisizohitajika. Pili napenda kutumia mawasiliano ya mara kwa mara kama e-mails, whatsapp au mikutana midogo ya timu ili kushirikiana kuhusu maendeleo ya kazi, changamoto au mawazo mapya.

Natumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na kujifunza. Mara nyingi hutumika kuongea na familia marafiki na kutumia ujumbe kwenye whatsappo au mitandao kijamii. Pia hutumika sana kwa kutafuta taarifa, kusoma makala, kutazama video za elimu na kujifunza ujuzi mpya kama teknolojia maendelea ubinasi na uandishi.

Napenda zaidi jinsi shilika langu linathamini ushirikiano mawasiliano mazuri na ukuwaji binafsi wa wafanya kazi. Kuna mazangila ya kazia yenye urafiki ambayo inahamasisha watu kushirikiana badala ya kushindana. Ivyo kufanya shuguli ziende haraka na kwa usahihi. Napenda pia ukuweli kwa mba kila mtu anapewa nafasi ya kutoa mawazo bila kujali nafasi yake na maoni anaweza kuchukuliwa na kutakelezwa kama ni yenye manufaa.

Napendelea chakula kisicho na mafta mengi kwa sababu mara nyingi huwa chepesi tumboni na unifanya nijisikie na nguvi bila uzito wa usingizi baada ya kula lakini pia sipendi kabisa chakula chenye mafuta kidogo kama samaki aliyekaangwa kidogo chipsi mara chache au nyama ya kukaanga kwa kiasi kwa sababu wakati mwigine ladha yake ni tamu sana kupuuzwa.

Naanza kwa kupanga kazi mapema na kuzijua zile zinaweza hitaji kipau mbele cha juu. Kwanza naandika orodha ya kazi na kuweka muda maalumu kwa kila moja. Pili napenda kutumia binu ya time blocking. aMbapo naweka muda maalumu wa kufanya kazi bila kuvurugwa, kisha kupumzika kidogo. Mara nyingine kwa muda wako wa karibu sana, fanya kazi kwa makini zaidi, na fanisi wa juu na, kuepuka kazi zisizo muhimu. Pia najaribu kuomba msaada pale inapohitajika ili kuhakikisha kazi zote zinakamilika kwa wakati.

Ndio, napenda kutumia mitandao ya kijamii lakini kwa kiasi na kwa hekima. Huu ni wakati wa kuwasiliana marafiki, familia na wenzangu kushiriki mawazo kuwa na matukio mapya, ni pia kupata habari, haraka. Kwa mfano, napenda kutumia whatsapp, instagram, au twitter, kupata updates, memes, au video fupi zinazoburudisha na kunifundisha kitu kipya.

Ndio nimewahi kujifunza kucheza gitaa ingawa si mtaraamu sana nilianza kwa kujifunza miziki rahisi na kotis za mziki kama vile siiji nani nishaga jaribu kuunganisha kotis ziweze kuimba nyimbo rahisi kujifunza gitaa kulinisaidia kuburudika, kupumzika na kujieleza kisanii pia kunanifundisha uvumilivu na mazoea ya kila siku kwani kuchukua mda kuzoea kutumia vidole vizuri na kuunganisha ridhimu si rahisi mwanzoni.